Baadhi ya programu nazo tumia ni moja wapo Whatsapp, kutumia ujumbe na kupiga simu. Wapili ni Instagram mitandao na ya kijamii Pia Facebook ni mitandao ya kijamii Pia email ama ukipenda Gmail mawasiliano ya kazi na shule. Programu za masomo na kazi Kuna Google Chrome kutafuta tarifa Microsoft Word ama ukipenda Google Docs kwa andika kazi Zoom ama Google meet masoma au mikutano mitandaoni hiyo ndo badhi ya programu nazo tumia.

Baadhi ya ushauri nawezampa mtu anayeanza kazi ni kumakinika kwa kazi yake kujikakamua na kujituma ili aweze kufika goli anayotaka kufika kufanya kazi ni kama kazi yake asiifanye ile kumfurahisha bosi ama aifanye ni kama kazi ni yake mwenyewe.

Muda ninaotumia mtandaoni ni kama nusu siku Iyo nusu siku naitumia kuwasiliana na marafiki zangu kuangalia message zilizokuja na kuangalia baadhi ya video nilizotumiwa. Bado mi huweza kurekodi nyimbo zangu kutumia simu Mi hutumia simu kurekodi nyimbo zangu.

Moja wapo wa mfereji ninaoufuata wa tv ni empire juu Empire imekuwa ni sinema inayoonyesha vile industry ya mziki ilivyo na vile unavyo sukuma nyimbo zako ziweze kufika mbali na kukuletea faida ndo napenda mfereji huo wa empire.

Chakula nacho penda kukila ni nyama choma na ni wapi unapenda kukila huku Kenya Labda unayeza kueleza jinsi kinavyo ladha kina ladha tamu ya nyama ilio choma kwa kaa Jee unakumbuka mara ya kwanza ulipo kila Mara ya kwanza nilipo kila nyama chakula hicho cha nyama choma nilikila mwaka wa elfu mbili naam elfu mbili na ishirini ni nani aliiye kueleza kuhusu chakula hiki Nileza kuhusu chakula hiki na wazazi wangu walitu walio tununulia tukakila Mara ya mwisho ukila nilini mwaka wa elfu mbili na ishirini.

Naam napenda kufanya kazi nyumbani kazi ya freelancer ju kwa saa hizi sina kazi nilioandikwa pahali Ndio napenda kufanya kazi za nyumbani ndo niweze kupata kipato, cha kuweza kujikimu na kujiendeleza kimaisha. Naam napenda kufanya kazi nyumbani.

Shughuli ninazopenda kufanya wakati wa mvua kuanua nguo kuondoa vitu ambavyo vikinyeshewa vinaweza haribika ili kujianda mvua unapoanza kunyesha labda unaweza kueleza kama unapenda mvua au la Mvua naupenda kwa kuwa huweza kumwagikia mimea zetu na kutupa chakula Je? Unakumbuka siku ya mvua ulivyofurahia zaidi napenda mvua juu ninapolala sauti hio ya mvua inapogonga mabatini hufanya nieze kulala usingizi mzuri ungependa kueleza ni jinsi mvua inavyobadilisha mpango wako Labda nilikuwa nimejipanga kuondoka na kuenda shuguli kadhaa Mvua inaponyesha inabidi nieze kuondoa hiyo mipango adi mvua itakapoisha. Ungependa kueleza ni jinsi mvua inavyo badilisha mpango wako. Unahisi nini wakati unasikia sauti ya mvua Nahisi furaha kwa kuwa najua mimea itaeza kumea naam na mchanga itaweza kupata rotuba.

Mojawapo wa keki ninazo penda ni keki ya aina ya red velvet napenda keki ya red velvet kwa kuwa ina utamu na inaleta flavor mzuri na pia napenda keki ya red velvet kwa kuwa venye inavyo onja na venye inavyo nukia naam.

Naam, natumia mitandao ya kijamii. Kama vile Twitter, WhatsApp, Facebook, Snapchat, Linkedin, na kadhalika. Na pia natumia mitandao ya kijamii, kutuma meseji, kuona video, kuweza kushiriki kwa kuungana na video calls, Naam.

Mojawapo ya mafanikio ya kibinafsi ninayothamini kazini ni kuweza kufika kazini mapema kuweza kufanya kazi nilioaminiwa na kumaliza kazi nilioaminiwa kuweza kuifanya iyo kazi nilioaminiwa kwa umakini na kumakinika kazini kuweza kujituma na kuekelea kazi kwa kazi nilio daminiwa.

Naam, moja wapo ya ujuzi naweza penda kujifunza ni unaitwa software engineering labda unaweza kueleza ni kwanini ujuzi huu ni muhimu kwa wako wakati huu wa AI, unaweza kusaidia sana mambo ya software engineering niweza kufanya mambo kama programming, mambo kama coding Naam, je, umesahau umeshawai kujaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali, kwa sai hapana, juu inaitaji karo ya bei ghali ya bei ghali sana Ningependa kueleza ni jinsi utakavyo jifunza Nigependa kuingia shule na kuweza kujifunza mambo ya software technology Unahisi ni wakati gani mzuri wakuanza, nitakapo pata karo ya kuanzia ntaanza hapo hapo.

Nasheherekea wakati wangu wa kuzaliwa kwa kuungana na familia Tukaeza kuwa na kicheko Tukaeza kukata keki, kufurahi na kuimba wimbo wa kuzaliwa Tukaweza kutokea hivo inje na kuenda kuangalia mazingira na kuenda kwa mahoteli tukala na kadhalika.

Vitu napenda kununua kwenye duka kuu Kwa sababu kuna bei nafuu na pia wanauza hawauzi kwa bei ya rejareja wanauza kwa bei ya wholesale Ndio maana napenda kununua vitu kwa bei kwa duka kuu na pia kwa duka kuu hauwezi pata vitu zilizoexpire.

La, sipendi kuvaa vipuli, kwa kuwa tamaduni za kiafrika, wanaume hawafai kuvaa vipuli, lakini wanaume wakitambo, kama wakimasai, walikuwa wanavaa vipuli, na bado wanaume wakikuyu walikuwa wanavaa vipuli, but, lakini, kwa generation hii yetu, kwa uko huu yetu, hawa itiki kuvaa vipuli, ukivaa vipuli, unanekana kama mwanamuke.

Kitabu nachokipenda Zaidi ni inaitwa Blossoms of the Savanna Kwa sababu hikyo kitabu kinaongelelea mambo yaliyomo kwa wachezaji wengine wanaoitwa kama Ungesema tumbo Lisiloshiba na bado pia napenda tumbo Lisiloshiba.

Njia nayotumia kuhipumzika ni kukaa chini kuchukua vitabu na kwanzia kusoma vitabu ama kuona vipindi navyo vipenda katika televisheni ama kusikiza mziki ya wana mziki na bado na ninafanya nisikie fiti na bado naeza toka niende mazoezi nifanye mazoezi.

Nasherehekea sikukuu kwa kwenda kwa kupatana na familia Nachukua familia, tunakula nao pamoja, tunafurahia pamoja. Na pia tunakumbuka mambo yaliofanyika kama kuona na tunaweza kujuana na kukula pamoja kwa furaha hiyo ndio naita sikukuu kwangu.

Nilikuwa napenda kukimbia wakati nilikuwa na nafanya katika kidato cha, nilikuwa nasoma katika shuleni, nilikuwa nachukulia kukimbia ndo ni niweze kufanya nikue physically fit ama Sijui kwa njia ingine yani ningetaka kuwa na afya njema.

Napenda kusomea mtandaoni kwa sababu naeza soma hadi nikiwa kwa gari nichukue simu nipeleke, niingie kwenye gari na nianzie. Nitu kununua, nitanunua data yenye ambao itanisedia niweze kutafuta, niweze kupata habari zilizo za za gafla, ambazo siwezi pata gazetini.

Mnyama ninayetaka kufuga ni sungura anaonekana kama vipi, sungura ni mnyama aliye na manyoya mingi, sikio kubwa, ni mnyama mrembo sana Tabia zake au mwenendo wake ni vipi, sungura anapenda kula karati Sungura ni mjanja sana Sungura ni mnyama mzuri wa kuweka kwa nyama Kwa kuwa nyama yake ni tamu sana Je, anafanya kitu chochote cha kuchekesha Sungura ni mnyama mjanja sana anaweza kakuchezea chezea Kwa nini unapenda wanyama pori wa kufugwa napenda sungura kwa kuwa Sungura hali vyakula vingi Ilhali nyama lake na nyama yake ni tamu sana.

Kusema kweli matumizi ya plastiki yamekuwa na madhara mengi kwa mazingira yetu jinsi ninavyofanya kupunguza matumizi ya plastiki Kila plastiki ninayotumia na ninayopatana nayo barabarani naikusanya na naichoma ama naikusanya na naiunda kuwa kifaa kingine kinachoweza kutumika kwa manufaa mengine naam.

Naweza kushiriki kumbukumbu mzuri ya wakati ulipo kuwa mtoto. Wakati nilipokuwa mtoto, kuna siku nilieza kuimbia mbele ya watu kuimba wimbo langu. Lauda ni mchezo safari yao sherehe siku hiyo nilieza kuimba mbele ya watu nilieza kufurahi sana, na nilikuwa na ujasiri mkuu. Je, unakumbuka ni nani alikuwa pamoja nawe? Nilikuwa na tulikuwa pamoja na dada yangu mama yangu na baba yangu. Ninini kilicho kufanya kumbukumbu hii kuwa maalumu? Nilieza kupigiwa makofi na nikaeza kupewa zawadi kwa ujasiri wangu. Unahisi vipi ukikumbuka mambo hayo? Nahisi furaha, nahisi unguvu. Na nahisi mwenye ujasiri sana, naam.